Swale nauliza, nguvu zangu ni zipi kazini. Nezasema kwamba mini mtu ambaye najua kutumia teknolojia sana. Na katika ile hali ya kutumia teknolojia, nimeweza kufunza watu wengi ya kutumia teknolojia. Na pia, nimeweza mini mtu ambaye ni mbunifu sana. Na pale kazi unapata na ubunifu mwingi, yani hali ambaye unapata kwamba naweza kufanya kazi nyingi, naweza kusaidia na hapa na pale. Na nimeweza kubadilisha maisha ya watu wengi.